Aa, swali hilo. Kutumia muda na familia yangu ni kama mchezo wa kuchekeshana na kurushiana vijembe vya hapa na pale. Tunapenda sana kukapa moja. Sio lazima tufanye jambo kubwa ila tu maongezi ya kila aina. Tunajadili mambo ya siku, tunacheka sana na wakati mwingine tunabishana kidogo kuhusu nani ananawa vyombo vibaya zaidi. Ni wakati wakujenga kumbu kumbu, zenye furaha na kuendeleza utamaduni wetu wakucheka pamoja. Muda unasonga haraka, lakini burudani ndio muhimu zaidi kwetu.

Ndiyo, bila shaka, kama mtu anayejali sana mazingira, mimi hugawanya taka zangu kwa umakini mkubwa. Kwanini nafanya hivi? Kwanza ni kulinda dunia. Kwangu mimi, kugawa taka ni jukumu la msingi. Ni njia rahisi ya kuhakikisha vifaa vinavyoweza kutumika tena kama plastiki, karatasi na glasi vinasindikwa badala ya kuishi kwenye jar au kuchafua asili. Pili ni nishati kidogo usindikaji hupunguza hitaji la kutumia rasilimali mpya na huokoa nishati nyingi sana. Mbolea asilia, taka za chakula na mimea nazigeuza kuwa mbolea asilia kwa bustani yangu ambayo inasaidia ukuaji wa mimea bila kutumia kemikali. Ni hatua ndogo lakini muhimu sana katika kudumisha afya ya sayari yetu kwa vizazi vijavyo.

Tabia inayonikera na kunichukiza zaidi ni usengenyaji na kueneza uvumi wa uongo. Kwangu mimi, hii ni tabia mbaya sana kwa sababu inaweza kuumiza watu wengine, kuharibu sifa zao na hata kuvunja mahusiano. Pia ni upotezaji wa mda kwa nishati ambao ungeweza kutumika kwa mambo chanya zaidi. Nina thamini ukweli na uwazi na uvumi ni kinyume kabisa na maadili hayo. Sipendi kabisa mazingira ambapo watu wanazungumza vibaya kuhusu wengine nyuma ya mgongo yao. Napendelea watu wawe wa kweli, waheshimiane na kujenga mazungumzo yenye tija na heshima.

Katika moja wapo ya vitendo vya wema visivyo sahaulika, nilienda kutembelea kituo cha waze cha thogoto. Nchini Kenya ambacho kiko kikuyu karibu na hospitali ya mashine ya kikuyu. Siku hiyo ilikuwa malumu kwa sababu ilikuwa siku ya kuzaliwa ya rafiki yangu. Badala ya kufanya sherere ya kawaida, tuliamua kusherekea na kuwatengenezea waze milo maalum. Yenye ladha nzuri na ya kufurahisha. Tulikaa na kuzungumza nao, tukasikiza hadithi zao na kubadilisha na mawazo. Sehemu muhimu ya jioni ilikuwa kukata keki ya kuzaliwa na rafiki yangu kabla ya wakati wao wakulala. Tukihakikisha tunasherekea pamoja kama familia kubwa. Ilikuwa wakati wafuraha tele na urathi. Kwani tulileta tabasamu na kuwafanya waze hao ambao wengi wao hawana familia karibu kujisikia kupendo na kutaminiwa.

Napenda sana kusoma vitabu vya hadithi za mapenzi na uhalifu. Kwangu mimi, msisimuko unakuja kutokana na mchanganyiko wa hisia kali na hatari kubwa. Kuna mvutano wa mapenzi na shauku, unaojenga uhusiano wa kina kati ya wahusika. Kisha, mchanganyiko wa uhalifu huongeza siri, hupelelezi na wakati mwingine vitendo vya kushtusha. Unajaribu kutatua fumbo huku ukishuhudia mapenzi ya kistawi. Mara nyingi wahusika nitata na mhusika mkuu wakike anaweza kuwa mpelelezi mjanja anaye angukia kwa muhalifu mtanashati au kinyume chake. Kisha, mchanganyiko wa uhalifu huongeza siri, upelelezi na wakati mwingine vitendo vya kushtusha.

Napenda sana mazingira ya kazi ambayo yanathamini uhuru wa mawazo na uwezekano wakubadilika. Napenda mazingira ambapo mawazo mapya yanakubaliwa na kujadiliwa kwa akili wazi bila hofu ya kuhukumiwa. Utamaduni waroho huo hunisaidia sana kuwa mbunifu zaidi na kutafuta suluhisho za kipeke. Lengo kuu ni ufanisi na pendelea mazingira ambapo watu wanajituma kufanya kazi haraka lakini kwanjia zenye tija na bila urasimu usio walazima. Mazingira kama haya huwezesha kila mtu kuchangia kwa uwezo wake wote.

Hali ya hewa ya leo ni nzuri sana, jua linawaka na ninafuraha tele. Nitavaa nguo za kawaida kama kaptula na tishati kwa sababu mazingira yanaruhusu na hali ya hewa ni ya joto na ya kupendeza. Ninampango wa kuenda kwenye tembea asili, ninapenda sana kutumia muda wangu nje wakati jua linapong'aa kunipa nguvu na amani ya akili. Baada ya mazoezi hayo, mazuri, nimepanga kula chakula cha mchana na marafiki zangu. Kwa kweli ni siku kamili na ya kufurahia jua na marafiki.

Chakula ninacho penda zaidi ni ugali na samaki. Mlo wa asili wa kiafrika unaopendwe sana. Ugali ndio msingi wa mlo. Ujimzito uliotengenezwa kwa unga wa mahindi. Unaladha ya asili na hutumika kama sahani kuu ya kubeba mchuzi ya au mboga. Samaki ndipo ubunifu huanzia. Napenda samaki wa kukaanga hadi wawe na rangi ya dhahabu na ngozi ngumu. Pia nafurahia samaki wakuchomwa na viungo vingi wakitoa harufu nzuri sana. Na hata samaki wakupaka mchuzi wanazi au nyanya. Ambao, huongeza ladha mpya kabisa kwa ugali. Njia hizi tofauti za maandalizi. Hunifanya nisiwe na uchovu wa mlo huu. Na kila wakati, nafurahia latha mpia na mpia.

Ndiyo, mimi ni mtu wa kuamka mapema sana. Napenda sana kuamka asubuhi na mapema. Kwangu mimi asubuhi ndio wakati mzuri zaidi wa siku. Kuna utulivu, hewa ni safi na ninaweza kuanza siku yangu kwa amani kabla ya shughuli nyingi kuanza. Kuamka mapema, kuna nipa muda wa kufanya mazoezi kidogo, kupanga mipango yangu na kunywa chai yangu kwa utulivu. Hii hunisaidia kuanza siku nikiwa na nishati tele na mtazamo chanya na nina amini ndiyo siri ya kuwa na siku nzuri na yenye tija Hata hivyo, kama binadamu mwingine yoyote, wakati mwingine ninapokuwa na msongo wa mawazo, au ninafikiri sana jambo fulani ratiba yangu ya usingizi inaweza kuvurugika katika hali kama hizi, ninaweza kuamka usiku hata kama ni saa tisa au kumi usiku. Mawazo yanakuwa mengi na usingizi unakata. Hata hivyo, mimi hutumia mbinu za kutuliza akili kama vile meditation au kusoma kitabu kidogo ili kupata usingizi tena haraka. Iwezekanavyo.

Kujitunza ni muhimu sana. Njia zangu kuu za kuhakikisha ninajali afya yangu ni hizi. Ninazingatia sana lishebora. Hii inahusisha kula matunda na mboga za kutosha, kupunguza sukari na kuhakikisha mwili wangu unapata virutubisho vyote vinavyo hitaji. Lishebora ndio msingi wa afya yangu. Kila siku, mimi hufanya meditation. Kwa dakika chache, hii hunisaidia sana kudhibiti msongo wa mawazo kupata utulivu wa akili na kuwa na mtazamo chanya zaidi maishani. Ni wakati wangu wa kupumzika na kutafakari. Sipendi kuwacha hisia zangu zing'ang'anie wakati mwingine. Mimi huongea na mtalamu watiba ili kupata msaada wakiutalamu katika kushughulikia changamoto za kihisia ni muhimu sana kwa afya ya akili. Pia mimi hufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Hii husaidia kuweka mwili wangu sawa, kuboresha mzunguko wadamu na kunipanguvu za kufanya kazi kila siku. Mchanganyiko huu, wamambo manne, ndiyo siri ya maisha yangu, yenye furaha na afya.

Kama mwanamke anaye ishi maisha vizuri na kwa wangalifu, mimi hushugulikia muda wa mwisho kwa utulivu na mipango thabiti. Sipendi kukimbizana na mda. Ninapanga kazi zangu mapema nikihakikisha ninamda wa kutosha kukamilisha majukumu yote bila mkazo. Kuweka vipau mbele kwa umakini sana. Hii unisaidia kutofautisha kati ya mambo muhimu na yale yanayo weza kusubiri. Pia mimi ninahakikisha napata usingizi wakutosha na kufanya mazoezi mwili wenye afya na akili iliotulia ufanya iwe raisi kushugulikia shinikizo la muda wa mwisho. Ninamini katika nguvu ya mawazo, chanya cha kutambua kwamba kila changamoto inaweza kushindwa kwa utulivu.

Ushauri wangu mkuu kwa mtu anayanza kazi ni kuhakikisha anajenga usawa sahihi kati ya kazi na maisha yake ya kibinafsi. Kufanya kazi kupita kiasi, kunaweza kusababisha uchovu na matatizo ya afya, usawa husaidia kudumisha afya nzuri ya akili na mwili. Kupumzika na kuwa na mda wakufanya mambo mengine, uongeza ubunifu na ufanisi, unapo kuwa kazini. Maisha siyo kazi tu kuwa na muda wa familia, marafiki na burudani hufanya maisha kuwa ya furaha na yenye maana. Ni muhimu kujifunza jinsi ya kuweka mipaka tangu mwanzo ili kufurahia kazi na maisha yako yote.